Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuanza na heshima na mawasiliano ya wazi. Napenda kusikiliza mawazo yao kwa makini, hata pale tunapo tofautiana, kwa sababu kila mtu anakitu cha maana cha kuchangia. Pia najitahidi kuwa mkweli, msaidizi na wakuaminika ili watu wajisikie huru kushirikiana nami.

Rangi nayoipenda zaidi ni buluu. Hasaa bulu ya kati inayo karibia rangi ya anga. Huvutiwa nayo kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, usawa na uwazi wa mawazo. niInapokuwa katika mazingira yenye rangi ya buluu nahisi nafikiri kwa umakini zaidi na msongo wa mawazo unapungua. Buluu pia inanifanya nikumbuke vitu vya asili kama bahari na anga pana. Ambavyo huashiria uhuru kina cha mawazo na matumaini.

Ujuzi ningependa kujifunza zaidi ni mawasiliano ya ufanisi, hasa kuzungumza kwa kujiamini na kusikiliza kwa umakini. Ujuzi huu unisaidia kueleza mawazo vizuri, kutatua migogoro na kujenga mahusiano mazuri katika kazi na jamii. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia kama matumizi ya zana za kidigitali na uchambuzi wa taarifa kwa sababu teknolojia ni muhimu sana katika kazi za kisasa.

Ninapenda zaidi chakula cha asilia na cha nyumbani. Ambacho hakijachakatwa sana na kupikwa kwa njia rahisi. Chakula cha aina hii hunipa ladha halisi na hunifanya nijisikie nipo karibu na tamaduni na mila zetu. Pia napendelea vyakula vinavyo kuwa na virutubisho vyakutosha. Kama vile vilivyo tengenezwa kwa nafaka, mboga na protini za kawaida.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni maji baridi, hasa wakati wajoto au baade ya kufanya kazi mingi. Maji hunifanya nijisikie mwenyenguvu tena, hunisaidia kukaa na afyanjema na hunipahisia ya usafi wamwili. Pia napenda kunywa chai ya rangi kwa kiasi, hasa asubui au jioni, kwa sababu hunipa utulivu na hunisaidia kufikiria vizuri.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni yule ninayaweza kuwa huru kabisa mbele yake bila kujificha. Tunashirikiana mawazo, changamoto na ndoto na huwa ananisikiliza kwa uwelewa bila kunihukumu. Urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kusaidiana wakati washida na furaha. Tunapenda kuzungumza mara kwa mara, kucheka pamoja na kushariana kuhusu mamuzi muhimu ya maisha.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu. Nilikuwa wakati ambapo nilitambua mwelekeo ninaotaka kufuata maishani. Hasa kuhusu kazi na malengo ya muda mrefu. Uamuzi huo haukuja kwa urahisi, lakini ulinifundisha kuwajibika, kujitambua na kujiamini. Tangu hapo, nilianza kupanga maisha yangu kwa umakini zaidi, kujifunza kutokana na makosa na kuthamini muda.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United kwa sababu ya historia yake kubwa, mashabiki wake duniani kote na namna ilivyowahai kuonyesha mapambano ya kweli uwanjani. Nimekua nikifuatilia kwa muda mrefu, hasa kwa mtindo wako ya kucheza na wachezaji waliowahi kuipa heshima klabu hiyo. Hata wakati mambo hayaendi vizuri, uaminifu wangu kwa timu unabaki pale pale kwa sababu mpira ni zaidi ya ushindi, ni hisia na utambulisho.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kwa makini na kwa heshima, haswa vile vinavyohusiana na kumbukumbu, familia au mafanikio yangu. Hifadhi hiyo inaweza kuwa kwa kutumia sanduku maalum, kabati salama, au hata kumbukumbu ya kidijitali ili kuhakikisha, haitaharibika au kupotea. Vitu hivi sii tu vina thamani za kifedha, bali pia vina thamani ya kihisia kwani vinanirudisha kwenye kumbukumbu nzuri na tukio muhimu maishani mwangu.

Kampuni ya teknolojia nayo amini ni Tesla, kwa sababu inachangia sana katika maendeleo ya nishati, mbadala na magari ya sio na moshi, jambo linalo saidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia ninaamini katika ubunifu wa kampuni hii, kwa kuwa inatengeneza bidhaa zenye ubora wa hali ya juu na zenye mwendo wa kisasa, ikiwapa wateja uhuru wa kutumia teknolojia salama na yenjetija.

Nina wasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na usikilivu wa hali ya juu. Kwa kawaida, napenda kuanza kwa kusikiliza mawazo na maoni yao. Kisha kushirikiana ili kufikia suluisho bora zaidi kwa changamoto au miradi tunayo fanya pamoja. Pia huwa nawapa mrejesho, wa kujenga na maneno ya mutisha. Huku nikihakikisha kila mmoja anahisi heshima na dhamani yake.

Ninapenda kuwa mahali penye utulivu, usalama na fursa za kukua binafsi na kita aluma. Mahali ambapa watu wanahishimiana mawazo mapya anakaribishwa na mazingira ya nahimiza usawa kati ya kazi na maisha ya kawaida. Pia ningependa pawe na wasiliano mazuri, huduma muhimu zilizokaribu na nafasi ya kujifunza kila siku.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi achukue muda wake kujifunza taratibu, tamaduni za kazi na jinsi ya kushirikiana na wenzake kwa heshima. Ni muhimu kuwa makini, kuonyesha bidii na kujiweka wazi kwa maoni na mafunzo mapya. Pia ningemshauri kupanga muda vyema, kuweka malengo ya kila siku na kushirikiana bila kupendelea upande wowote ili kujenga uaminifu na timu.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni wakati niliposhughulikia mradi mgumu wenye muda mfupi na changamoto nyingi. Ambapo ilibidi njifunze kupanga muda, kushirikiana na wenzangu na kubadilika haraka kulingana na mabadiliko. Nili jifunza umuhimu wa mawasiliano ya wazi, subira na udhubutu wa kufanya maamuzi magumu bila kuchelewa.

Ningependa kuwa na ujuzi wa mawasiliano ya hali ya juu, hasa kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo kwa uwazi katika mazingira tofauti. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa uongozi, kufanya maamuzi kwa busara na kusimamia muda kwa ufanisi zaidi. Ujuzi wa kiteknolojia, uchambuzi wa data na kutatua matatizo kwa ubunifu ni muhimu kwangu pia. Kwa sababu hunisaidia kukabiliana na changamoto mpya, kuongeza tija kazini na kuendelea kukua kitaaluma na kibinafsi.

Mchezaji bora wa kikapu anayejulikana duniani ni Lebron James. Anajulikana kwa ujuzi wake wa kipekee, nguvu na akili ya mchezo. Akichanganya mbinu za kushambulia, kujilinda na kuongoza timu. Lebron pia ni mfano, wa nidhamu, mshikamano wa timu na bidii. Huku akiwahamasisha wenzake kufanikisha malengo pamoja.

Katika kazi yangu, ningependa kufikia hatua ya kuwa mtaalamu, anayeaminika na mwenye mchango wa kweli katika kile ninachofanya. Sio tu kwa mafanikio binafsi, bali pia kwa maendeleo ya wengine. Ninalenga kujenga ujuzi wakina, uzowefu mpana, nasifa ya wadilifu, ubunifu na udhabiti. Hatimaye ningependa kushika nafasi ya uongozi au ushauri. Ambapo ninaweza kufanya maamuzi yenye maana kusaidia timu kukua na kuwacha adhari chanya ya kudumu katika jamii na sekta husika.

Napenda kuona mendeleo ya jamii yanayo jikita katika elimu bora, ajira yenye heshima na usawa wa fursa kwa wote bila kujali a sili au hali ya kiuchumi. Ninge penda kuona vijana wa kipewa ujuzi wa vitendo, huduma za afya zikiboreshwa na kupatikana kwa ruahisi na uongozi wenye uwajibikaji unaosikiliza wananchi.

Ninapanga kazi zangu kwa kutumia mchanganyiko wa ratiba na vipaumbele vya kila siku. Kwanza, hufanya orodhaa kazi muhimu zaidi ambazo lazima zikamilike. Kisha hugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo zinazoweza kushughulikiwa kwa urahisi. Pia ninaweka muda maalumu wa kila kazi ilikuepuka, kuchelewa na kuhakikisha ufanisi. Mara nyingine hutumia teknolojia au zana za kupanga kazi, kama kalenda au programu za kufuatilia kazi.

Ninajistawisha wakati walikizo kwa kupanga mapema shughuli nitakazo fanya. Kuhakikisha mudawangu unatumika vizuri bila kubahatisha. Kwanza, hufikiria ni shughuli gani za kupumzika, kujifunza, au burudani nitazishugulikia. Kisha ninaanda ratiba ndogo inayowezesha kupumzika na kufurahia kila siku. Pia ninapanga mahitajiya kifedha, husafiri mapema ili kuepuka msongamano au dharura.

Ndiyo, niliwahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilinipa uzoefu wa kipekee na furaha na burudani. Nilifurahia kuona wasanii wakiwa hai, kupiga kelele na kushangilia pamoja na umati wa mashabiki. Na hisia hiyo ya mshikamano ilikuwa ya kipeke. Pia nilifurahia muziki kwa ukaribu zaidi.

Ndiyo, ninavaa miwani. Miwani inanisaidia kuona vizuri zaidi. Hasa ninapo kuwa nikisoma, kufanya kazi kwenye skrini, au kuangalia vitu vilivyo mbali. Mbali na kunisaidia macho, pia hunifanya nijisikie nipo nadhifu na mwenye kujiamini zaidi. Nimeizoea kiasi kwamba bila miwani nahisi kuna kitu kinakosekana. Pia nahakikisha nachagua miwani inayolingana uso wangu na ambayo ni rafiki kwa macho.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu ni njia rahisi na yenye manufaa kwa afya ya mwili na akili. Kutembea hunisaidia kupumuzisha mawazo, kuboresha mzunguko wa damu, na hunifanya nijisikie mwenye nguvu bila kutumia vifaa maalum. Pia, napenda kutembea asubuhi au njioni. Nikiwa napumua hewa safi na kuagalia mazingira yanayonizunguka.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema na kufanya mazoezi mepesi ili kuchochea nguvu mwilini. Baada ya hapo, nilikusanya mawazo yangu kwa kuandaa orotha ya kazi ya siku na kupanga vipaumbele. Kisha nilifurahia kikombe cha chai moto. Huku nikiangalia habari na kuanda akili kwa shuguli za kazi. Asubuhi pia nilitumia muda kidogo kupumzika na kufikiria malengo yangu ya muda mfupi na muda mrefu.